Naam wakati wa jua kali napenda kufanya mambo ambayo yananifanya nione raha na pia nipate baridi kidogo kwa mfano napenda kwenda kwenye swimming pool napenda kuenda kando ya mto au bahari ili kuweza kupata baridi na ambayo ni tulivu kukaa kivulini chini ya mti au kunywa maji baridi na kula matunda kama tikitimaji au parachichi kwa sababu ya kuweza kunipa huo utulivu na kuweza kunipa kitu na ambacho ni kibaridi kwenye mdomo. Pia napenda kuvaa nguo nyepesi na kutumia kofia au miwani ya jua ili kujilinda wakati mwingine napenda pia kusikiliza muziki au kutazama filamu nyumbani ambako ni poa zaidi kuliko kuwa nje ya jua kali. Kwa sababu unaweza ukapata unashida ya macho jua lile linaweza lika kuumiza. Kwa hivyo wakati wa juakali mimi hupenda kukaa ndani ya nyumba au kukaa kwenye ufuo mwa bahari au kando ya mto ilikuweza kujifurahisha au kutumia vinywaji baridi baridi.